Napenda filamu za aina mbali mbali, lakini zaidi napenda filamu zenye ujumbe mzito na zinazo fanya mtu afikirie kwa kina. Kwanza kabisa, napenda sana filamu za maigizo. Kwa sababu mara nyingi huonyesha maisha halisi ya binadamu, changamoto anazo pitia na jinsi wanavyo kabiliana na matatizo yao. Filamu za aina hii unifanya ni jifunze, huruma, subira na kuelewa mitazamo tofauti ya maisha. Pia napenda filamu za kihistoria. Hasa zile zinazo onyesha matukio muhimu ya liyo tokea zamani. Filamu hizi unisaidia kujifunza historia kwa njia ya kuvutia zaidi kuliko kusoma vitabu pekee. Kupitia filamu za kihistoria, ninaweza kuelewa tamaduni za watu wa zamani, mapambano yao na maamuzi ya liobadilisha dunia hadi kufikia tulipo leo. Aina nyingine ninayopenda ni filamu za vichekesho. Filamu hizi ni muhimu sana kwangu kwa sababu hunisaidia kupungu za msongo wa mawazo na kunipa furaha baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Kicheko hunifanya nijisikie huru na kunisaidia kuangalia maisha kwa mtazamo chanya zaidi vile vile napenda filamu za upelelezi na asiri Filamu hizi univutia kwa sababu hunifanya nitumie akili kufikiria na kutabiri kitakachofuata Ninapenda filamu zenye visa tata wahusika wenye akili na mwisho usiotarajiwa aina hii ya filamu hunifanya nijisikie kama sehemu ya hadithi enyewe Kwa ujumla, napenda filamu ambazo zi na hadithi nzuri, mafunzo ya maana na uigizaji nzuri Kwangu, filamu si burudani tu bali pia ni njia ya kujifunza, kupumzika na kuelewa dunia kwa upana zaidi.